Afya njema ni msingi wa maisha bora. Kwa upenda wangu, ninaamini kuwa afya nuri haiji kwa bahati, kwa bahati, bali hutokana na maamuzi madogo, tunayofanya kila siku. Ndio maana ninahitaji kufanya mambo mbali mbali ili kulinda na kuboresha afya na mwili wangu na akili yangu. Kwanza kabisa, nazingatia lishe bora. Ninahitaji kula chakula chenye virutubisho kamili kama mboga za majani, matunda, nafaka zilizo kombolea na protini za kutosha. Pia napunguza kula vyakula vyenye mafuta mingi, sukari nyingi, na chumvi kupita kiasi. Lishe bora hunipa nguvu, hunisaidia kudumisha uzito unaofaa na kuimarisha kinga ya mwili. Pili, nafanya mazoezi mara kwa mara. Mazoezi hunisaidia kuimarisha misuri, kuboresha mzunguko wa damu na kulinda afya ya moyo. Si lazima mazoezi yawe magumu. Hata kutembea kwa kasi. Kukimbia kidogo au kufanya mazoezi ya kunyoohosha mwili hunisaidia sana. Mazoezi pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Tatu, nalala ya kutosha. Usingizi ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Nahitaji kulala masaa ya kutosha. Kila siku ni mwili wangu. Ili mwili wangu upunguze na kujirekebisha usingizi mzuri hunifanya niwe na umakini, nguvu na hali nzuri ya kihisia. Nne, nakunywa maji ya kutosha kila siku. Maji husaidia mwili kufanya kazi vizuri, kuondoa sumu na hulinda ngozi. Kunywa maji mara kwa mara hunifanya tu hunifanya nisikie mwenye nguvu na mwepesi. Pia ninatunza afya na akili. Nahitaji kupunguza msongo wa mawazo na kufanya shughuli ninazopenda. Kama kusikiliza muziki, kusoma au kupunguza. Ninapokutana na changamoto hujaribu kupunguza na mtu kuzungumza na mtu ninayemuamini badala ya kubeba muzigo mzito. Zaidi ya hayo, ninaepuka tabia hatarishi. Ninahitaji kuepuka matumizi ya pombe kupita kiasi, uvutaji wa sigara, au tabia nyingine zinazoweza kuathiri afya yangu. Pia, ninafuata usafi wa mwili na mazigira, kuoga mara kwa mara, hunawa mikono, na kuweka mazigira, safi hunisaidia kuzuia magonjwa. Kwa kumalizia, kuweka afya nzuri ni jukumu la kila siku. Kupitia lishe bora, mazoezi, usingizi na kujitunza kiakili. Nahitaji kuishi maisha yenye afya na furaha.

Ndio, nimewai kufanya yoga na uzoefu huo umekuwa wakipekee na manufaa kwa afya yangu ya mwili na akili. Kabla sijaanza kufanya yoga, nilikuwa naisikiza tu kama mazoezi ya kunyoosha mwili na au jambo linalohusiana na utulivu wa akili. Lakini, nilipo iweka katika vitendo, niligudua kuwa yoga ni zaidi ya mazoezi ya kawaida. Kwanza kabisa, nilianza kufanya yoga kwa sababu ya kutafuta utulivu wa akili. Maisha ya kila siku yana changamoto nyingi kazi, masomo, majukumu ya kifamilia na shinikizo la jamii. Yoga ili nisaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa kufundisha kupumua na kwa utaratibu na kuzingatia wakati uliopo. Kupumua kwa kina na kwa utulivu hunifanya nijisikie nime relax na mwenye amani. Pili yoga imenisidia kuboresha afya ya mwili kupitia miondoko mbalimbali ya yoga. Mwili wangu umekuwa mwepesi zaidi na misuli imekuwa na nguvu. Yoga hunyoosha misuli huongeza uwezo wa mwili kunyumbulika na husaidia mzunguko mzuri wa damu. Baada ya muda niligudua kuwa hata maumivu madogo madogo ya mgongo au shingo yalipungua. Tatu, kufanya yoga kunanifundisha nidhamu na subira. Yoga si mashidano, kila mtu hufanya kulingana na uwezo wake. Hili, hii linisaidia kufanya kujifunza mwili wangu jinsi ulivyo na kufanya mazoezi hatua kwa hatua bila kujilazimisha somo hili limekuwa muhimu katika maisha ya kawaida ilinifanya kuwa mvumilivu na mwenye kuelewa. Zaidi pia yoga imenisaidia kuboresha umaakini wangu. Wakati wa kufanya yoga unaihitaji kuzingatia pumzi na miondoko ya mwili. Hii hunifundisha kuondoa mawazo mingi yasiyo ya lazima. Baada ya kufanya yoga nimegudua kuwa ninaweza kuzingatia kazi au masomo yangu kwa muda mrefu zaidi bila kuchoka haraka Zaidi ya hayo yoga hunisaidia kuboresha usingizi baada ya siku ndefu kufanya yoga zaidi jioni hunisaidia kutuliza mwili na akili jambo linalo fanya ni lale haraka na kwa usingizi mzuri usingizi mzuri una mchango mkumba katika afya ya mwili jumla hata hivyo mwanzoni haikuwa rahisi kulikuwa na changamoto za kuanza kama kushindwa kufanya baadhi ya mikao au kukosa muda wa kufanya mazoezi mara kwa mara. Lakini kwa kuendelea kufanya yoga kwa hatua dogo dogo nilianza kuona mabadiliko chanya hii ili nifundisha kuwa mabadiliko mazuri huhitaji muda na juhudi. Pia yoga imenifundisha kujijali na kujitambua. Wakati wa yoga unajifunza kusikiliza mwili wako. Kujua unapohitaji kupumzika au kupumzika kasi, kupunguza kasi. Tupa yoga, unajifunza kusikiliza mwili wako, kujua unapohitaji kupumzika au kupunguza kazi. Hii hunasaidia kuepuka, kujichosha, kupita kiasi, hata maisha ya kila siku. Kwa upande, wa kijamii, nimengudua kuwa yoga inaweza kuwa shughuli ya pamoja. Kufanya yoga na wengine hunipa motisha na kunifanya, nijisikie sehemu ya jamii, inayofanya na ustawi. Pia hubadilisha uzoefu na kujifunza kutoka kwa wengine. Kwa kumalizia ndio nimewahi kufanya yoga. Na nimeona kama zaidi kwa afya yangu. Yoga imenisaidia kuboresha afya na mwili. Kutuliza akili na kujifunza kujithamini. Though si lazima mtu awe mtaalamu hata kufanya yoga kidogo kidogo kunaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha.

Katika mazingira ya kazi, sera za kampuni zina mchango mkubwa sana katika kuongoza mwenendo kwa wafanyikazi na mafanikio ya shirika kwa jumla. Ingawa kampuni zina sera nyingi tofauti. Sera ni ninayoiona kuwa muhimu zaidi ni sera ya maadili na mwenendo kazini. Sera hiyo ndio msingi uwaminifu heshima na uwajibikaji ndani ya kampuni. Kwanza kabisa, sera ya maadili ni muhimu kwa sababu huweka viwango vya tabia vinavyo, tarajiwa na kwa wafanyikazi wote. Inafafanua wazi nini kinacho kubalika na nini akikubaliki kazini. Hii husaidia kuzuia migogoro, upendeleo, na tabia zilizofaa kama kurushwa, unyanyasaji na au matumizi mabaya ya madaraka. Pili, sera hii usaidia kujenga mazingira, salama na ya heshima kazini. Mafanyikazi wana, wana pojua kuwa kuna sera ili inayolinda heshima Yawa bila kujali cheo, jinsia hawa, wasili hawa, hujisikia salama na guza miniga. Mazingira kama haya huongeza hari ya kazi na mafanikio miongoni mwa wafanyi kazi. Tatu. Sera na maadili huimarisha waaminifu katika kampuni kufanyikazi na wateja. Kampuni inayofanya maadili mema hujijengea jina nzuri mbele ya jamii na wateja wake uaminifu ni muhimu niko mafanikio na ya muda mrefu ya biashara au shirika. Zaidi hayo sera ya maadili humsaidia mfanyikazi kufanya maamuzi sahihi. Katika kazi ya katika kazi mara nyingi kuna hali zinazo hitajika zinahitaji maamuzi magumu. Sera hii umwongoza mfanyikazi kuchangua lililo sahihi hata kama ni ngumu. Kwa sababu anaelewa misingi ya kampuni anaofanyia kazi. Pia sera ya madili hongeza uwajibikaji kazini. Wafanyi kazi wanapojua kuwa wana wajibika kwa matendo yao. Uji tahidi kufanya kazi kwa uadilifu na bidii w. Hii hupunguza uzembe na kuongeza ufanisi wa kazi ingawa sera na maadili ni muhimu inahusiana sana na sera nyingine. Kama sera ya raslimali watu sera ya usalama kazini na sera ya mawasiliano lakini bila sera na ya maadili utekelezaji wa sera nyingine huwa mgumu. Kwa sababu hakuna msingi watabia njema ni muhimu pia kutambua kuwa sera nzuri pekee haitoshi bila utekelezaji wake. Kampuni inapaswa kuhakikisha kuwa wanafanya wafanyikazi wote wanelewa sera hizi kupitia mfumo wa mawasiliano wa wazi. Vile vile viongozi wanapaswa kuwa mfano mzuri wakuzingatia hizo sera. Kwa upande wa wafanyikazi, sera ya maadili hunisaidia kujenga taaluma yangu. Kufanya kazi kwa uaminifu na heshima unijengea sifa njema. Hunipa thamani ya moyo na unifungulia fursa zaidi za maendeleo kazini. Kwakumalizia, sera ya maadili na mwenendo kazini ndio sera ni nao ona muhimu zaidi katika kampuni yoyote. Sera hii hujenga msingi wa heshima, uaminifu, uwajibikaji na mafanikio ya pamoja. Kampuni yenye maadili imara huweza kukuwa wachina endelefu yenye manufaa wafanyikazi, wateja na jamii kwa jumla.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mahali penye kumbukumbu nyinge na maana ya kipekee katika maisha yangu. Ingawa kuna miji mikubwa yenye majengo marefu na maendeleo ya haraka. Mji wangu una uzuri wake wa kipekee unaotokana na watu wake, historia yake na maisha ya kila siku yanayoendelea kwa utulivu. Nilizaliwa katika mji ambao si mkubwa sana. Lakini una hisia ya ukaribu na mshikamano karibu kila mtu anamfahamu mwenzake asubuhi watu huamkia huamkiana barabarani sokoni au wanapokutana njiani kuenda kazini au shuleni. Hali hii ilinifudisha mapema umuhimu wa heshima na kuishi vizuri na wengine. Mji wangu una soko la kati ambalo nilo wa moyo wa shughuli za kiuchumi. Nilipokuwa mdogo niliambatana na wazazi wangu kwenda sokoni. Nilienda nilipenda kelele za wafanyabiashara harufu ya matunda mabichi na sauti za watu wakibishana bei. Soko ilikuwa mahali pangu kujifunza maisha. Jinsi ya kuzungumza na watu na kufanya maamuzi na kuthamani kazi ya mikono. Kulikuwa pia na shule ya msingi karibu na nyumbani, ambalo lilichangia sana malezi yangu. Barabara ya kuelekea shule ilikuwa imejaa watoto, waliovaa sare, wakicheka na kuimba. Walimu wetu wali, hawakuwa na hawakuwa wa kufundisha tu. Mbali pia walikuwa walezi, waliotufundisha maadili, nidhamu na kujiamini. Jioni zilikuwa wakati wa maisha ya jamii. Watoto tulicheza michezo ya jadi kama kombolela kuruka kamba yao mpira wa mguu katika viwanja vya wazi. Wazee walikaa nje wakizungumza habari za siku wakitupa hadithi na hekima za maisha. Hadithi hizo ndizo zilizonijenga na kunifanya nione dunia kwa macho mapana. Mji wangu pia una nyakati za mvua na kiangazi zilizowacha alama kubwa katika kumbukumbu zangu. Wakati wa mvua barabara zilijaa matope lakini furaha haikukosekana. Tulicheza kwenye maji ya mvua huku tukikemewa na kwa upendo na wazazi. Wakati wa kiangazi jua lilikuwa kali. Lakini jioni zilikuwa za upepo mwanana na mazungumzo marefu nje ya nyumba. Kulikuwa na kanisa au msikiti uliokuwa kitovu cha kiroho cha mji. Siku za ibada zilikuwa za kukutana, kushirikiana na kusaidiana. Hapo ndipo nilijifunza umuhimu wa imani, uvumilivu na kusaidia wengine bila ubinafsi. Kadri nilivyokuwa nilianza kuona mabadiliko katika mji wangu. Majengo mapya yalijengwa barabara. Barabara ziliboreshwa na teknolojia ilianza kubadilisha maisha ya watu. Lakini hata pamoja na mabadiliko haya roha ya mji ukarimu mashirikiano nyenyekevu ilibaki pale pale. Hata nilipoondoka kuenda kusoma katika au kufanya kazi sehemu nyingine. Mji wangu wa kuzaliwa uliendelea kunifa kunivuta moyoni. Kila ninaporudi nahisi. Nahisi kama narudi nyumbani kule. Harufu ya hewa sauti za asubuhi na tabasamu za watu hunikumbusha nilikotoka na kunipa nguvu ya kuendelea mbele kwa kumalizia mji wangu wa kuzaliwa si mahali tu kwenye ramani bali ni sehemu ya utambulisho wangu ndipo nilikojifunza maana ya jamii uvumilivu na matumaini. Hadithi ya mji wangu ni hadithi ya maisha yangu. Rahisi yenye changamoto lakini yenye thamani kubwa sana.

Kwa upande wangu, napendelea zaidi upepo wa asili ingawa pia ninaelewa na kuthamini umuhimu kiyoyozi katika mazingira fulani. Kila kimoja kina faida na changamoto zake. Lakini chaguo langu linategemea hisia afya na mazingira. Kwanza kabisa, napenda upepo wa asili kwa sababu hunipa hisia ya uhuru na uhai upepo wa asili unapovuma kupitia dirisha au chini ya mti huleta hewa safi na baridi ya kawaida hisia hii hunifanya nijisikie karibu na zaidi ya mazingira ya asili upepo hunikumbusha kuwa bado kuna uzuri wa asili unaopatika na bila kutumia teknolojia pili upepo wa asili ni rafiki kwa afya. Hewa ya asili huwa na mzunguko mzuri. Na hunisaidia kupumua kwa uhuru. Mara nyingi kukaa katika mazingira yenye upepo wa asili hunifanya ni nijiskie mwepesi na mtulivu. Pia hewa ya asili hupunguza hatari ya kukaa kwenye mazingira yaliyofungwa kwa muda mrefu. Tatu, napenda upepo wa asili kwa sababu hauna gharama. Tofauti na kiyoyozi, kinachotumia umeme mwingi upepo wa asili hauhitaji malipo yoyote. Hili ni jambo muhimu hasa katika kipindi ambacho gharama za umeme zinaongezeka. Kutumia upepo wa asili unasaidia pia kupunguza matumizi ya nishati na kulinda mazingira. Pia upepo wa asili una mchango wa kisaikolojia. Unapokaa karibu na dirisha au nje ambapo upepo unavuma taratibu. Akili hutulia ni rahisi kufikiria, kusoma au hata kupumzika. Wakati mwingine upepo huambatana na sauti za asili kama miti ikitisika au ndege wakiimba. Jambo linaloongeza utulivu. Hata hivyo kiyoyozi pia kina faida zake. Katika manzigira yenye joto kali sana kama ofisini au wa hospitalini kiyoyozi hua muhimu sana. Kinaweza kuthibiti joto na kufanya mazingira yawe mazuri kwa kazi au huduma. Wakati mwingine bila kiyoyozi kufanya kazi ya ufanisi huwa vigumu. Pia kiyoyozi hutoa uthibiti wa joto. Tofauti na upepo wa asili unaobadilika kiyoyozi huwezesha kuchagua kiwango cha baridi unachotaka. Hii ni faida hasa katika maeneeo za mjini yenye majengo mengi na hewa isiyo saga vizuri. Hata hivyo kuna changamoto za kiyoyozi. Matumizi ya muda mrefu ya naweza kusababisha usumbufu wa kiafya kama mafua kikohozi au ngozi kukauka. Pia kiyoyozi kinahitaji mategemeo matengenezo na umeme wa uhakika. Jambo ambalo si rahisi katika mahali. Upande wangu napendelea kutumia upepo wa asili nyumbani hasa wakati wa jioni au asubuhi. Huo ni wakati ya ambao hewa huwa, safi na baridi ya wastani. Lakini, nikiwa kazini au kwenye mazingira yenye joto, kali sana. Sina tatizo kutumia kiyoyozi kwa kiasi. Kumalizia upepo wa asili na kiyoyozi vyote vina nafasi yake. Upepo wa asili hunipa utulivu, afya, na uhusiano na mazigira wakati kiyoyozi hutoa faraja na uthibiti wa joto katika hali maalum. Kilicho muhimu ni kutumia kila kimoja kwa busara kulingana na mazingira na hitaji ya mwili.

Watu wengi duniani hupenda wanyama wa kufugwa lakini mara nyingi hugawanyika katika makundi mawili wanaopenda paka au wanaopenda mbwa. Kwa upande wangu napendelea mbwa ingawa pia ninaheshimu na mapenzi kwa paka kwanza kabisa napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu sana mbwa huonyesha upendo wa dhati kwa mmiliki wake. Mara nyingi mbwa hufuata mwenyewe popote anapoenda humlinda na humfurahia anaporudi nyumbani uaminifu huu hunifanya nijisikie salama na kupendwa. Pili mbwa ni wanyama wenye urafiki na mawasiliano mbwa hupenda kucheza, kutembea na kushirikiana na binadamu. Hili hufanya, huwafanya wawe marafiki wazuri wa watu wanaopenda, kuzungumza, kucheka na kutumia muda nje. Mbwa hunisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu ya tabia zao za kuchekesha na za upole. Tatu, kufuga mbwa hunisaidia kuwa mtu mwenye nidhamu na ratiba. Mbwa wanahitaji kutembea kula kwa wakati na kutunzwa kila siku. Hiu hunifanya niwe mwajibikaji zaidi. Pia matembezi ya kila siku na mbwa hunisaidia kufanya mazoezi na kuboresha afya yangu ya mwili. Hata hivyo, paka pia wana sifa nyingi zuri. Paka ni wanyama watulivu na wanaojitegemea. Hawahitaji uangalizi wa karibu kama mbwa. Hii hufanya wafae sana kwa watu wenye, ratiba ngumu au wanaoishi kwenye nyumba dogo. Paka pia ni wasafi na hupenda kujitunza wenyewe. Pia paka wana tabia ya utulivu na ukimya. Hawapigi kelele nyingi kama mbwa. Kwa watu wanaopenda mazingira ya amani na utulivu paka wanaweza kuwa na chaguo moja. Wengine hupata faraja kubwa kukaa na paka anayelala karibu au anayeji pindisha kwa upole. Tofauti nyingine kubwa kati ya paka na mbwa ni namna wanavyoonyesha upendo. Mbwa huonyesha mapenzi yao waziwazi kwa kuruka, kubweka. Haa, furaha kupepesa mkia paka kwa upande mwingine huonyesha upendo wako. Kwa utulivu zaidi kama kujisugua au kulala karibu na mmiliki wako. Hii huwafanya watu tofauti wawapende kwa sababu tofauti. Kwa upande, wa usalama mbwa mara nyingi hutumika kama mlinzi. Mbwa wanaweza kubweka au kushambulia atari. Hiyo hutoa ulinzi kwa familia. Paka hawatumiki sana kwa ulinzi. Lakini bado hutoa faraja ya hisia kwa mmiliki wao. Hata hivyo si kila mtu anayeweza kufuga mbwa mbwa wanahitaji muda nafasi na nguvu. Kwa watu wanaoishi kwenye nyumba dogo au wanaofanya kazi muda mrefu paka wanaweza kuwa rahisi zaidi kufuga. Hii inaonyesha kuwa chaguo kati ya paka na mbwa hutegemea mazingira na mtindo wa maisha. Kwa maoni yangu, hakuna mnyama aliyebora kuliko mwingine. Kwa kila mtu paka na mbwa wote wana umuhimu wao. Wote hutoa mapenzi, urafiki na faraja kwa binandamu. Kilicho muhimu ni kumpenda na kumtunza mnyama na unayemchagua kwa njia sahihi. Kumalizia, nilikua napendelea mbwa kwa sababu uaminifu urafiki na ulinzi wao. Na waheshimu sana watu wanaopenda paka. Mwisho wa siku, mapenzi kwa wanyama ni jambo njema. Hivyo paka au mbwa, kwa sababu hutufundisha huruma, uvumilivu na upendo.